Kazi inaweza kufanyika ata kama wenzako wako mbali. Kuna kazi ambayo mnafanya mkiwa pamoja na kuna kazi ambayo mnafanya ukiwa mko mahali mbali kwa sababu lazima kazi ikamilike. Unafanya kazi na timu yako iko mbali ni muhimu sana kuzingatia mawasiliano mema. Mawasiliano kila wakati unasaidia, iwe ni mawasiliano kwa simu, au mawasiliano. Kupitia email baruapepe, au ni mawasiliano kupitia video call, inasaidia sana. Wakati mko mbali, kitu ambacho nimeona kinasaidia sana huleta timu, kufanya kazi na timu ambayo ikombali ni kutumia vedio call, munafanya mkutano. Kabla hamja anja kazi kusikizana vile kazi itakavyokuwa. Mna set meeting na agenda kisha mnatumia link. Wenzako ambao wako sehemu mbali mbali. Unajadiliana kuhusu kazi yenyu ya siku. Kisha mnapanga vile kazi itakuwa. Mkimaliza mnapeana jukumu kwa kila mmoja. Hili aweze kutimiza kazi yake. Baada ya siku ni muhimu pia. Kuweka a zoom ingine uweze kuangalia kazi ilifika wapi. Kama kunao wale ambao watakua wamemaliza na wamerekebisha kazi zao ziko sawasawa. Inakua ni muhimu wazitume. Kupitia baruapepe. Niweze kuweka kwenye faili. Hivo ndivo mimi ufanya kazi na timu ambayo iko mbali na nimeona ikiwa ina manufaa kubwa sana.

Imekuwa ni miaka mingi tangu niliingia shule na kuwacha shule. Niliingia shuleni kwanzia kidato cha chekechea. Kitambo sana na pia nikasoma hadi shule ya sekondari. Iyo miaka yote nikiwa shuleni kumekua na walimu wengi ambao wameninufaisha katika masomo yangu na wamekua wa kuniongoza na kunipa wasia kule shuleni. Mwalimu mmoja ambaye namkumbuka sana alikuwa mwalimu wangu ambaye alikuwa anaitwa teacher Mrs. Njoroge Mrs Njoroge alikuwa mwalimu ambaye alikuwa mrembo sana. Alikuwa mwalimu mpole na alikuwa na hisia za mama. Alikuwa ananipenda ingawaje tulikuwa wengi kwenye darasa. Mwalimu alinionyesha mapenzi kwa kunitafuta na kunifuatilia katika kazi yangu sio kwa ukali bali kwa mapenzi. Alinifanya nikapenda kusoma na nikawa natamani kujua mambo mengi shuleni. Ni mwalimu ambaye alinijali na kutaka kujua kama nilivyo amka nyumbani nahisi aje siku kila siku. Iyo ilikuwa ni bahati kubwa kwangu kwa sababu tulikuwa wanafunzi wengi zaidi ya hamsini. Na alijaribu sana kutufuatilia. Wakati ambapo hatukukuwa tumefanya kazi ya ziada alikuwa anahakikisha aelewe ni kwanini hukuweza kufanya ile kazi kulingana na walimu wengine walikuwa wakali sana hawakutaka kujuwa, huyu mwalimu njoroge alipenda sana kuita mtu na kutaka kujuwa jambo gani lilifanya usiweze kufanya kazi yako kwa hiyo alikuwa ni mwalimu wa kuelewa wanafunzi. Na katika ile masomo yake ambayo alikuwa anatufunza, wanafunzi wengi walipita. Alikuwa anapendwa na wanafunzi wengi na mimi hasa siwezi kumsahau kwa maisha yangu kwa sababu alikuwa ni mwalimu ambaye alienifanya nikapenda kufanya kazi ya shule.

Mziki ni mzuri sana kusikiza kwa sababu inafanya mtu aweze kufurahia au kukumbuka mambo mengi hata kuburudisha mtu. Na pia ni mzuri tu kuondoa ule upweke. Mziki ni zaina nyingi, kunazo mziki wabongo, kuna mziki wapop, kuna mziki wa klasiko. Kuna mziki ya reggae, kunazo mziki ya worship ambayo ni za kuabudu mungu, kuna mziki za taratibu za kizungu, ambazo inaitwa rhythm and blues, kuna mziki mingi aina mingi sana. Mimi mziki na upenda, kwanza ninapenda mziki ya mungu, ni mziki ambayo inasisimua sana. Mziki hii sana sana inatoka Tanzania, inchi ya jirani. Mziki wao huwa unaleta hisia mzuri sana, ya mapenzi. Vile wanavo andika hiyo mziki na hiyo, hizo beats za bongo, huwa zinafanya mtu anahisi kucheza na kudansi kwa sababu ni mziki mtamu sana. Pia ninapenda mziki ambao ni wa taratibu. Mziki ambao hauna kelele mingi. Haswa wakati wa kupumzika na wakati nataka, sitaki kelele. Napenda kusikiza mziki wa taratibu ambao unaniongelesha, unanielimisha na pia unanipa burudani, kunichangamsha mimi. Hizo ndio mziki ninapenda sana. Ninapenda katika mambo ya kusikiza mziki baina ya bongo, pop, klasiko, reggae na hizo rhythm and blues hizo ndio mziki ninasema katika hio category ninapenda. Lakini ule mziki ambao unanivutia kabisa ni mziki wa worship wa kuabudu. Napenda sana kuabudu mungu kwa nyimbo na sifa, ambazo ni za pole pole. Mziki ambazo zinanifanya nahisi na kujiuliza mambo mengi ambayo yanaendelea katika maisha yangu na kunikuza kiroho. Mziki ya mafunzo, mziki ya kunipa hope wakati ni napitia magumu. Huyo ndio mziki ni napenda zaidi. Kupita hizo miziki zingine ambazo nime zitaja.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa tarakilishi ambayo inaitwa AI. Ni mfumo wa ujuzi ambao umetokea na ni mfumo ambao ndio utakua ukiendelea kutumika zaidi hizi siki za usoni ama siku ambazo tunaelekea. Ningepata ujuzi huu naona kwamba ningeweza kufanya mambo mengi siku siku hizi na siku zijazo kwa urahisi. Ninasikia kwamba kujifunza AI unaweza kufanya mambo mengi kazi nyingi kwa haraka na tena kwa hali ya huu ujuzi ni muhimu kwangu kwa sababu wanasema siku hizi kazi nyingi tunazo zitakazo kuwa zinafanywa ya kati hizi zitahitaji huo ujuzi. Sijajaribu kujifunza ila nina ile tamaa ya kujifunza. Sijui kwa sababu nahisi kama pengine ningumu kuna ile uwoga lakini ninaona. Nitajikakamua niweze kuanza kujifunza. Nitajifunza kupitia masomo ambayo napata online. Niweze kuelewa. Ndio niweze kuwa na huo ujuzi unisaidii. Wakati mzuri wakujifunza ni wakati huu wakati ambao naona sina kazi nyingi sana lakini sana sana kama bado mwaka haujaenda sana. Wakati huu ni wakati wa januari kwa hivyo. Ningependa kuanza kujifunza mwezi wa tatu ya ni march. Ndio wakati nafika June ninakua nimepata mafunzo ama ujuzi wa ai.

Kazi lazima ifanyike, either niwe peke yangu, au nifanye kazi na wengine. Mimi nimependa kufanya kazi, nikifanya kazi peke yangu, bado ninafanya kazi vizuri, ninaweza kujituma, ninajipea motisha, ninapanga kazi yangu vilivyo, na ninajipatia timeline. Kuhakikisha ya kwamba, nimemaliza kazi yangu wakati unaofaa. Ninajipa timeline ambayo sitaki niwe nikose kujitii mimi mwenyewe. Pia kufanya kazi na wengine sio mbaya ni vizuri tu kwa sababu ukifanya kazi na wengine inabidi kunakuwa na kushirikiana. Japo kuna watu wengini wanataka kusukumwa, wengine watafanya na wafanye vibaya, ujikute tena unarudia ile kazi ambayo mlikuwa mmesikizana. Kwamba, atafanya. Kwa hiyo, inakuwa na changamoto zake za kusaidiana kazi mkiwa wengi. Nikifanya na wengine lazima nihakikishe ya kwamba tumeelewana na nina fuatilia kuhakikisha kwamba kila mtu anafanya kazi yake vile inatakikana sana lakini kwa sababu mara mingi utajikuta ukifanya kazi peke yako itakubidi muwe na mfanye pamoja hiyo kazi. Sasa utafanya na wao sababu inabidi. Lakini ningeulizwa. Ningependa sana kazi ambayo nafanya nikiwa peke yangu. Kwa sababu nikiwa peke yangu najituma. Hakuna ambaye ananifuatilia. Ninajiongoza. Ninafanya kwa bidii. Sio kwamba niende nikilazimisha wengine. Wengine pengine saa ingine hawataki kazi. Au hawana ile ujuzi kwa hivo unakuta unang'ang'ana nao ili wawezi kumaliza.

Somo la sayansi ambalo ni nalipenda ni somo la anatomi na fisioloji. Nasema somo la anatomi na fisioloji ni somo ambalo ya kuweza kuelewa mwili au viungo vya mwili vya viumbe au binadamu au wanyama na mifupa ambayo iko kwa zile mwili. Hiyo masomo ina nisisimua zaidi kuwona ya kwamba kuumbika kwetu kila kitu kiliumbika na sababu. Mkono, miguu, macho, pia kujua misuli ambayo inafanya kazi. Na pia kuelewa zile hormones ambazo zinafanya kazi, neurons ambazo zinafanya kazi kwa mwili. Wakati nilikuja kusikia kuingia darasa ya anatomi na physiology, nilikuja kugundua ya kwamba tumeumbwa na ustadi mkubwa sana. Na kila kitu ndani ya mwili wetu inafanya kazi na kila organ au kila sehemu ya mwili zinasikizana ili uweze kutembea au kuamka au kufanya jambo lolote. Kuna mambo mengi ambayo ya natendeka kwa mwili kwa ustadi mkubwa sana. Ni somo ambalo linani fanya ni kajiuliza ni nani alieniumba na kuniekea vitu mbali mbali. Kama vile kazi ya figo, kazi ya moyo, kazi ya homoni kwa mwili. Unapata kwamba ni masomo ambayo. Kweli mkifanya utakuta kwamba tume umbika ustadi mkubwa sana na ni masomo ambayo huwa inanisisimua sana na kufanya na na kunifanya kimawazo niweze kushukuru mungu na kuona vile alichukua muda wake kuniumba. Kwa hiyo somo kubwa sana la kisayansi ambalo nali penda ni hilo la anatomi na fisiolojia.

Chakula ni muhimu sana kwa mwili yetu. Hili iweze kututunza. Na iweze kutupatia afyanjema. Tuweze kuhisi vizuli. Kuna chakula aina mbali mbali. Kuna chakula haa huku kwetu tunapenda kupika ugali au sima. Na asima huwa tunapika na vitoeo aina mbali mbali. Kama vile mboga, manyama, kuku, mayai, samaki, na kathalika. Pia kuna kupika mchele, na pia mchele uneza upika na viazi, na kuku, na maragwe, na pojo, na chochote hile utamua kupika nae. Mimi chakula ambacho napenda kula, bora kwanza hiwe ni chakula ya kujenga mwili wangu. Wanasema usipo kula vizuri utajikuta unaelekea hospitali sana utakuwa mgonjwa. Kwa hivo kuchagua chakula kwanja ile napenda kula uwa natakaka. Niangalia manufa yake kwa muili wangu na vile itakavyo nisaidia. Pia chakula kuna vyakula ambavyo uneza kula asubui. Zisaidia mwili wako. Kuna vyakula ambavyo uneza kula jioni. Zisaidia mwili wako. Kuna chakula ambayo uneza kula mchana. Nazisaidia mwili wako. Kwa kulingana na hii swali unasema unachopenda kula jioni chakula ambacho naapenda nile jioni ambalo sio nzito sana. Ni chakula kinaitua Githeri Kideri ni chakula ambayo tunatengeneza ya mahindi na maharage. Kideri ikiwa imekaangwa kwa vitungu na niweze kupata na maboga. Na chakula chenyewe niweze kukila mapema kama bado saa moja usiku haijafika. Ninaona hiyo ni chakula mzuri ya mwili wangu na ninaupenda sana wakati wa jioni. Nipate sahani kidogo ya githeri kiasi ama boga iweze kunisaidia hata kwa tumbo jioni. Hiyo ndiyo chakula napenda kula jioni. Mapema.

Mazoezi ni muhimu sana na ni mzuri sana kwa mwili wa mtu. Kuna mazoezi tofauti, kuna zoezi la kutembea, kuna zoezi ambazo unawezafanya hata ukiwa pale kitandani, na kuna zoezi ambazo unafanya kwa kukimbia. Pia kuna zile zoezi ambazo unazifanya kwa gym au studio ambazo ni za aerobic za kufanya mazoezi kupitia mziki. Hizo zote ni aina za zoezi. Pia kuna zoezi la kukimbia. Kukimbia sio mbaya ni mzuri sana. Hapa Kenya tunajulikana sana kuwa watu wa kukimbia. Hasaa watu wa jamii fulani ni watu ambao ni washindi wakubwa sana kwa mambo ya kukimbia. Kukimbia ni mzuri lakini mimi hata kulingana na umri wangu nahisi kama kwamba. Sina ile nguvu sana ya kukimbia kwa kasi. Kwa hivyo, mazoezi ikifika upande wa kukimbia. Ni mambo ambayo nafikiria mara mbili. Kwa sababu kuna vile. Huwa sitaki ni umize magoti yangu. Kwa hivyo sipendi sana kukimbia, badala ya kukimbia ningependa kutembea. Kulingana na umri wangu heri nitembee kwa kasi kuliko nikimbie. Kwa hivyo sipendi kukimbia sana wakati nilikuwa Miaka Kumi na nane hadi thalathini nilikuwa napenda sana kukimbia kama zoezi. Lakini wakati huu nafurahia kutembea kwa kasi kuliko kukimbia sababu ya magoti zangu.

Ukiishi katika hii maisha, utakuwa na kumbu kumbu mingi sana. Kulingana na vile kumbu kumbu hizo, zimekuonyesha kuhusu maisha. Kuna kumbu kumbu nyingi, katika maisha yangu, zingine hata ni za kuandika kwa vitabu. Zingine nzuri, lakini zingine ni za kutisha. Kumbu kumbu ambalo ni ya kutisha kwa maisha yangu ambayo ilinishtua kiasi ilikuwa kumbukumbu kuhusu wakati moja nikiwa msichana ambayo ndiyo nimeingia adolescence. Mimi bado nilikuwa ni msichana ambaye sija juwa mambo ya vijana au wanaume. Sikuwa nimeaharibu nilikuwa bikira sasa nilikuwa naenda dukani wakati mwingine na nikapatana na kijana mmoja ambaye sikuwa namfahamu sana lakini nilikuwa namwona kwa mbali. Wakati mmoja, wakati nikwa naenda, aka nisalimia na mimi nikamsalimia. Kwa tabia zangu, mimi ni siyo mtu wa kuongea mingi. Kwa hivyo nikamsalimia kwa mkono, basi nae akanishika mkono. Kunishika mkono, alikwama na mkono wangu. Ilikuwa ni saa kumi na mbili za jioni, ikielekea saa moja. Akanishika mkono na akakwama na mkono wangu. Akasema ya kwamba hata niacha. Nikamuuliza hata niacha ananipeleka wapi na mimi huwa namuona tu simjui. Tulikuwa na mwenzangu ambaye alikuwa ni mfanyikazi wetu. Tulikuwa tunaenda na yeye kuenda kununua viazi vya chipsi kwa duka moja. Hata hatukufika kwa hiyo duka wakati a linshika mkono akakwama nao. Akasema wewe nimekua nikikuona miaka mingi, nimekua na kutamani, na leo lazima nitakushika kwa nguvu, umekuwa unaringa mambo yangu. Sasa mimi akanishitua sana, akaniambia wewe leo lazima niende na wewe. Hii ni jambo ambayo ilikuwa kumbukumbu ya kunitisha sana. Na alikuwa na kisu mkononi. Akaenda na mimi, na wakati dada yangu alikuwa anajaribu kuniokoa ambaye tulikuwa naye tukienda kununua chipsi alijaribu kumwambia muache dadayangu. Alikuwa anamtupia mawe. Akamwbia nimimwacha hivi nikikushika nitakuumiza alikuwa ni wale watu ambao wanatembea na visu. Basi ali ninyoroshea kisu na akaniambia ni nyamaze tuende pamoja. Akawaita watu wengine. Wakawa wanajitayarisha kuenda kunirape. Hiyo wakati wakafika na mimi mahali. Akaniangusha chini na akaniambia ni nyamaze kimya. Nisijaribu kupiga kelele au ataniua akanitolea kisu. Hilo ni kitu ambalo lilinitisha sana. Na wakati alijaribu kuniangusha chini, ndugu zangu walikuwa washatumaniwa wakaja wakaokoa maisha yangu. Hiyo ni jambo ambao ilinishtua kwa sababu wakati huo nilikuwa bikira na alikuwa amepanga na wenzake wakiwa wengi, waniharibu mimi, ingekua kitu ya kunidhohofisha na kunitatamusha sana.

Katika maisha ni muhimu kuwa unajifunza mambo kadha wa kadha ili kujiimarisha maisha yako. Mimi ni mtu ambaye ninapenda maisha angu kuimarika na kuelewa au kujifunza mambo mengi ili niweze kuwa mtu kusaidia ama kusaidia wengine kwa jamii pia mimi mwenye ni hisi kwamba niko na confidence. Ujuzi ambayo nasema naitaji kuhimarisha wakati huu ni ujuzi wa AI, AI yaani Artificial Intelligence. Ni ujuzi ambao naona utakua ni wa maana sana mimi kuweza kuimarisha katika maisha angu. Kwa sababu, nyakati hizi mahali tumefika, hata saizi naitumia kufanya hii kazi. Sijui kwanini ninazungumuza kiswahili kwa AI, sijaelewa niya kufanyia kazi gani. Kwa iyo ningejua zaidi naona ningekuwa mtu ambaye nimeimarika na niko mzuri kwa kazi ambazo zinatarajiwa kufanywa. U msimu wa AI. Kitambo kidogo watu walikua wanaandika. Wanaenda shule wakisoma na kuandika kwa vitabu. Ukawa na mabadiliko kidogo. Ikawa watu wakienda shule. Sasa wameanza kusoma kwa tarakilishi. Saa hizi mambo yamegeuka na yamekua. Ni kuanza kuelewa AI. Pole pole tunajaribu kuanza kuelewa ni nini kuanza na ni vipi tutakaoweza kujua hili tuwezi kujimarisha katika masomo hayo. Kwa hivyo mimi, ujuzi ambayo na itaji sana kuimarisha ni ujuzi wa AI. Na nahisi kwamba itanisaidia sana na kazi za hizi siku na za mbeleni kwa hiyo ningejua zaidi naona ningekuwa.

Historia naipenda sana. Kama mwanafunzi nimesoma historia na historia ni sehemu ambayo ya masomo nilifurahia sana. Kunazo sehemu mbali mbali tulisomea katika historia na bado nazikumbuka na pia ningetamani wakati mwingine kuenda kutembelea hizo sehemu za kihistoria ambazo nimesoma kuzihusu. Mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea haswa ni mahali panaitwa Israeli. Israeli ni mahali ambapo pamekua na historia kubwa sana na imeandikwa katika kile kitabu kikuu cha Biblia. Huwa naona majina ya sehemu mbalimbali na ninasikia bado ziko hadi kwa sasa. Sehemu zile unapata kuna historia kama mahali mahali ambapo Yesu alizikwa, mahali ambapo ni Golgotha. Hizo sehemu zipo na ningetamani sana niende kutembea huko nikaone yale mazingira. Kwa sababu sehemu zile zote zilikuwa na historia na kusudi, na ni mahali ambapo mwanahistoria mkubwa ambaye ni Yesu mtoto wa Mungu alitembelea. Kwa hivyo, ninatamani sana niende huko na ninaamini siku moja nitaenda nikajione na kujisikizia historia ya nchi ya Izraeli kule Izraeli.

Mfanyibiashara ambaye nimeona, anafanya biashara na kufaulu, anajiita, kwa jina lake la kisanii kama wa kimani. Wa kimani ni mama ambaye aliachwa na bwanake, akiwa anateseka sana, alikuwa anamtegemea bwanake kwa kila jambo. Lakini, ilifika wakati akaamua, wakati bwana alimuacha, akaanza kutafuta vile atafanya kazi. Kwa historia yake, amesema, alianza kufanya biashara ndogo ndogo ili aweze kujikimu na aweze kulipa nyumba na kuangalia watoto wake. Sasa huyu mfanyikazi ni mfanyikazi ambaye alianzia chini kabisa kufanya kazi tofauti-tofauti ili kujikimu. Baadae, akaendelea, njia zake zikafunguka, akaanza kuuza biashara ya mitumba na amekuwa akiuza mitumba. Na iyo mitumba alianza kuuza mitumba pieces kidogo kidogo ya manguo. Kisha akaanza kuleta mpaka containers ambazo zinatoka nchi za nje alafu anauza. Na wakati mwingine yeye huenda nchi za jirani na kununua bidhaa mbalimbali na kuuza. Pia ni mfanyibiashara ambaye anapenda kufundisha watu vile wanaweza kufanya biashara. Motisha yake, huwa inanipendeza na ningependa sana kufanya biashara na yeye. Ni mama ambaye ako na hekima na ako na pesa mingi na pia sio muoga. Nimejifunza kwake kwamba hakuna kujidharau. Mtu asijidharau, mtu aweke bidii kabisa na usione kana kwamba usife moyo, uendelee na kujaribu kama vile yeye alivyowachwa na mumeo na akawa anateseka hakufa moyo. Tena alisema mtu asiwe anaona aibu kwa kazi ambayo yanafanya kwa sababu kazi ambayo unafanya ndio inakulisha. Kwa hivo aliona nilijifunza kwamba nisiwe mtu wa kuona aibu kwa kazi yangu ambayo inanitaftia pesa. Tena ni mama ambaye ni muaminifu. Sio hana ukora nampenda kwa sababu ni mama ambaye anaishi na mwelekeo mzuri na amekuwa tajiri na zaidi ya yote anafundisha watu. Uyo ni role model ambaye ningemchagua kama mwana mfanyabiashara bora zaidi hapa nchini na ninamuenzi sana na pia namtakia kila la heri. Siku moja ningetamani nifanye biashara na yeye. Aweze kunifunza. Nifanye urafiki na yeye anifunze na mimi niweze kuwa mfanyibiashara bora.

Kazi zangu, mimi hupanga kabla sijaanza kuyatimiza. Kitu ya kwanza huwa naweka maono yangu kwa kazi yangu. Na maono inamaanisha ninaweka vision. Hiyo vision huwa inaniongoza vile nitakavyofanya na kutimiza kazi yangu. Baada ya kuweka maono ninaweka strategy Strategy ni kujua jinsi ya kuweza kutimiza kazi hiyo. Pia, baada ya kueka strategy, ninaangalia ni vifaa gani nahitaji kutumia kwa hiyo kazi ambayo ninataka kufanya. Ninaziweka tayari, ndio ni wakati ninataka kufanya hiyo kazi, ninajua niko na kila kitu ambacho nahitaji kufanya hiyo kazi. Pia ninaangalia ni kina nani ambao wanaweza kunisaidia kufanya hiyo kazi na kuifanya kwa hali nzuri. Hivo inanisaidia. Mahali ambako ninahitaji kufanya research, ninafanya mapema, ni ukusudi wakati nitaanza hiyo kazi, ninajua nitakuwa na ujuzi au information ambayo nahitaji kwa hiyo kazi. Baada ya hapo, kama kuna maswali ya kuuliza, kwa kupitia research, ninafanya ndio kusudi nikianza hiyo kazi ni inakuwa ni rahisi kwangu. Basi nikishapanga hivo, ninapanga timeline, ninaweka mahali flani na hii kazi na natakiwa niwe nimetimiza sehemu fulani. Hiyo inanisaidia kumonitor kuangalia na kujua hiyo kazi kama na inaenda vizuri na wakati ambao unafaa. Nikiangalia nakurekebisha. Alafu ninahakikisha kwamba ile wakati ambao nilikuwa nimesema nitamaliza, nimemaliza. Sasa hivyo ndivyo mimi hufanya kazi yangu. Ndio kusudi niweze kumaliza kazi yangu wakati unafaa. Kama vile nalisema mimi huwa napenda kuwa mtu wa kueka wakati wangu, sio mambo ya kuchelewa, wa kuwahi hata kazini.

Kusafiri nimesafiri sehemu mbalimbali hasaa za nchi yetu naam kutoka nje ya nchi yetu sijasafiri sana sijatoka lakini huku nchi yetu ambayo ni kenya nimewahi kusafiri nimewahi kwenda pwani nimewahi kwenda upande wa kisumu. Nimewahi kwenda upande wa turkana yani huko juu ya nchi yetu ya Kenya pia kunazo sehemu tofauti za nchi yetu ambazo nimesafiri. Mahali ambapo nimesafiri na nikahisi kwamba ni pazuri ni mahali panaitwa turkana. Najua kwa watu wengi, watu wengi wanaona ukame wakaona ni kubaya. Lakini mimi, wakati nilisafiri huko, niliona kwamba turkana ni mahali pazuri. Kitu cha kwanza ni mahali pa historia. Historia inasema kwamba mifupa ya watu ambao waliopatikana wa kwanza duniani ilipatikana kule sehemu za turkana. Yani kwa kimombo wanasema the origin of mankind hali ya anga unajoto zaidi najua, lakini sehemu ile pia ni sehemu ambayo kunayo mafuta chini ya ardhi. Wanasayansi walipofanya utafiti walisema ya kwamba, inchi yetu pali turkana tunazo mafuta chini ya ardhi na maji ambayo inaeza tosha inchi hii yetu ya Kenya. Kwa hivyo ni mahali ambapo kwa kuangalia kwa macho bila kutazama kwa undani, ukiangalia mambo kwa nje utapadharau au ukiangalia wale watu. Lakini ni mahali pa contrast kubwa kwa kuwa ni mahali ambapo kuna mali nyingi sana. Kile nilifurahia zaidi ni kuenda huko turkana. Ni mbali sana ukienda kwa gari, lakini ukienda kwa ndege sio mbali sana. Uzuri wa kwenda na gari ni kuona milima na mabonde, ambayo utapita kwenye barabara. Utaona watu wa makabila tofauti wengi kabla hujafika sehemu ile. Kwa hiyo, katika hiyo safari, unaona maandhari mazuri sana ya inchi hii yetu ya Kenya. Mahali nilisafiri wakati nilipofika ile town inaitwa Lodwar, nilisafiri tena sehemu nyingine kule ndani ya turkana kwenda kuogelea kwa hayo maji. Nilihisi kana kwamba nimeenda kalahari desert, mahali pengine. Na pale kwa sababu kule ni jua kali mimea tu kidogo kidogo ndio unaona na kuna changarawe. Lakini mbele ya hapo, kuna pahali pazuri panapoelekea katika bahari ya Tukana. Pahali pazuri sana, wametengeneza pazuri sana, unaweza kuogelea, ukaitisha samaki ambao wamevuliwa pale kwa bahari. Kwa hivyo ni mahali pazuri sana, ya njoo utembee, ukajionee mazuri ya nchi yetu ya Kenya, Tukana.

Tangu wakati wa covid-19, kumekuwa na mabadiliko sana, hasa kuhusu vile kazi inafaa kuwa inafanywa. Watu walikuwa wamezoea kwenda ofisini kufanya kazi, kuanzia asubuhi na wanamaliza kazi jioni. Na ilikuwa ni lazima uwe hapo ndio uendelee na kazi yako. Siku hizi kutumia tarakilishi mbali mbali, mtu anaweza kufanya kazi mahali popote pasipo kuenda kwa ofisi. Hio wakati wa COVID-19 ilitufunza kwamba tunaweza kufanya kazi mahali popote. Na siku hizi hata wakati wa kuulizwa maswali ya kuingia kazi kampuni mingi zimekubali kwamba kuna uwezekano wa kufanya kazi siku nyingine kwa ofisi na siku zingine nyumbani. Wengi siku hizi hasa kwa ajili ya maisha vile imepanda. Kwa sababu ya nauli, kulipa kwenda ofisini na kurudi, inakua ni ngumu kwa watu wengi. Kwa hivo, watu wengi sana wanafurahia kufanya kazi nyumbani. Mimi pia niliathirika kwa sababu ofisini ilikuwa ni mbali sana. Nilikuwa natumia pesa nyingi sana kwenda kazini. Wakati wa covid ilifanya wakubwa wetu kubadilisha mawazo yao, na kupanga siku zingine za kufanya kazi ofisini na siku zingine za nyumbani. Lakini wakati wa covid ilibidi waweze kusema kazi iendelea hata kama ni nyumbani. Basi wakati nilionja huo uzuri wa kufanyia kazi nyumbani, nilifurahia sana. Kwa sababu wakati nikiwa nyumbani najipanga vizuri. Sina mkubwa ambaye anaangalia mgongo wangu kunielezea jinsi nitakavyofanya kazi yangu. Nikaona ninafanya kazi nyingi sana na nikawa na muda mwingi sana wa kusoma baada ya kazi nikawa ninaongeza maarifa kwa mambo mengine ambayo wakati nilikuwa natumia mwingi kwenda kazini singeweza ilikuwa inanibidi nitumie dakika, nitumie masaa mawili kwenda ofisini na kuruti nyumbani kwa sababu ya jam saa zingine nilikuwa nafika hata baada ya masaa matatu. Kwa hio, ni kama nilipunguza masaa matano yakuwa barabarani, ikanipa ruhusa ya kufanya kazi yangu kwa ustadi na haraka. Nilikuwa naamka mapema, nafanya kazi yangu na wakati mwingine, wakati wa kupumzika naweza kuendelea na kusoma. Kwa hivo, ninapenda sana kazi ya nyumbani. Kufanya kazi ya nyumbani kwangu ilikuwa ni kitu ambacho kilikuja kuniokoa na kuninufaisha sana.

Huku tunakoishi, tunaishi na watu wengi, na watu watabaka mbali mbali, na pia watu wanaotoka katika mazingira tofauti tofauti. Ukiwa na watu, kando yako au popote uendapo, watakuwa na maoni yako, maoni yao kukuhusu. Wanaeza kuwa na maoni kukuhusu kuhusu vile ulivyoumbika wanaeza kuwa na maoni kuhusu vile unafanya kazi wanaeza kuwa na maoni kuhusu maisha yako kwa ujumla na ni kawaida mambo kama hayo kwa hivyo watu wanapotoa maoni kwangu nimi huwa nalichukulia kwa njia tofauti. Kunao ambao watatoa maoni ambayo ni mabaya mimi huamua kujifunza kwa ule ubaya wamenitajia. Pengine kuna kitu wameona mbayq ndani yangu na wakona ile ujasiri wakunieleza. Kwa hivyo hata mtu akiniongelesha vibaya napokea maoni yake nitakwenda kujiuliza badaaye mbona alisema vile. Kama kuna kitu ya kurekebisha, nitaenda kujirekebisha kando. Pia, maoni ambayo inaezakuwa ni ya uongo. Mimi huzikanusha hapo hapo. Sikubali maoni za upumbavu kunipaka mimi. Ninakata hapo hapo au ninajiondoa hapo. Ina sikubali na sikubali kwa ukali nitasema tu hayo umesema umesema ni maoni yako lakini mimi navyojielewa huyo sio mimi. Maoni mengine wakiyasema huna budi kujitetea utanyamaza na kuwangalia kwa sababu maoni ni maoni. Na maoni inaezakua ukweli au inaezakua uongo. Inaeza kuwa ni kulingana na hisia zao. Kwa hivo ni kukubali kwamba watu wana maoni tofauti tofauti na wanaeza kukuongelesha ama kukuona kwa njia tofauti. Kwa hivo vile wanakuja ndivyo nawapokea. Na mwapokea na amani napokea kukubali kubadilika hata kama sio mbele yao. Kama ni maoni ya kusema niseme pole au asante na sikuwa nimefanya, nitaweka bidii nifanye nisema mambo hayo asante au pole au sorry. Lakini maramingi kama najielewa, mambo mengine nitakuangalia tu na kunyamaza, kwa sababu siezi kubadilisha mawazo yako kunihusi.

Mazinginra ni muhimu sana kuilinda. Na wakati tunaishi huwa tunatumia vitu mbalimbali ambavyo vingine huenda zikawa takataka. Baada ya matumizi huwa na zigawanya zile taka ambazo zinafaa kuwa pamoja na zingine ambazo hazifai kuwa pamoja. Mfano ni kama kugawa taka za plastiki. Plastiki tunajua kwamba plastiki hai sio nzuri kwa mazingira. Kwa hivo plastiki naziweka kando zitapeleko kwenye recycle. Kisha kunazo zile taka ambazo ni za maboga mbali mbali hizo zote huwa nazikusanya pamoja na kuziweka niweze kuwa kompost manure ya kuweka kwenye shamba au kwa mimea ambayo nimepanda hapa nyumbani. Kwa hivyo mimi huwa nagawa hizi takataka. Zingine huwa ninachoma zile ambazo zinaweza kuchomeka. Ni muhimu kwangu kugawa ndiyo niweze kujua vile taka zitanisaidia kulingana na umuhimu wao. Za plastiki kama vile nimesema huwa kuna watu wanakuja wananunua na wanazipeleka kuenda kuzirecycle. Zile ambazo ni zinaweza kudecoompose hizo huwa na zichanganya pamoja nazifunika ziweze kuwa mbolea au kompost manure ambayo ninarudisha kwa shamba na ninaweka chini ya mimea. Kwa hivo mimi huwa nagawanya taka zangu.

Mafanikio yangu kama mtu wa kufanya kazi ambayo ninathamini ni mengi kitu cha kwanza ambacho naweza shukuru kwamba ilikuwa ni mafanikio ilikuwa ni kwamba sikuwa ninaelewa kazi yangu wakati niliajiriwa lakini ilinibidi kujifunza hiyo kazi nikifanya kazi nikawa na kuelewa hiyo kazi hiyo ili niletea mafanikio kwa sababu kama kazi haikutendeka vizuri, nisingekuwa ninaendelea na kazi hadi kwa muda mrefu. Mafanikio mengine ni kwamba nilijifunza kuwa na mazungumzo au communication na watu wa tabaka aina mbali mbali. Kujua kuzungumza formal language na informal. Kujua pia vile ninavyo vaa na kujiweka mbele ya watu. Pia kazi ili nifanya niweze kufanya research, kufanya utafiti, wa kujua mambo wakadhaa ili niweze kurahisisha kazi yangu na kufanya kazi yangu iwe ya manufaa na ya hali ya juu. Kikubwa zaidi ambacho nilithamini ni kwamba nilianzia mahali pa chini zaidi kwakutokujua nikajua na zaidi ya yote nikajitahidi sana kwa kufanya kazi vizuri hadi nikawa nimepandishwa cheo. Umuhimu wa hiyo cheo ilinipa thamani sana kwa sababu nilikuwa kiongozi na uongozi unajua unajua kuja na pesa zaidi na pia inakuja na heshima zake. Kwahivo mafanikio kubwa ambayo nilipata kibinafsi kuwa kupata uongozi na kuongezewa mshahara kazini. Hiyo ni kitu ambayo nili thamini na ilinipa motisha wa kufanya kazi kwa bidii kazini.

Kompyuta ni kifaa muhimu sana kitarakilishi ya muhimu sana. Kompyuta huwa linatumia kujifunza kazi za kompyuta. Ndani ya kompyuta kuna kazi ya aina mbali mbali. Na kuna masomo mengi huwa natumia kompyuta yangu kwanza kuelewa mambo ya kompyuta. Pia najifunza kuelewa kutype kwa kompyuta. Niweze kuwa na speed mzuri. Pia kwa kompyuta kuwa na masomo zingine ambazo za kuniimarisha kikazi. Kama vile mambo ya kusomea masomo mengi siku hizi yako wenye online. Kwa hivyo huwa nawasha kompyuta yangu natafuta yale masomo ambayo yatanifaa inanisaidia. Pia kompyuta yangu huwa natumia kufanya research kutafuta majibu ya mambo ambayo au maswala ambayo yananisumbua. Ninatype pale kwa Google alafu zinaniletea majibu ambayo sikuwa nayo. Kompyuta pia inaniwezesha kutuma jumbe zangu kupitia email au baruppa pepe. Barua pepe inaenda popote duniani na ni haraka zaidi. Kwa hiyo natumia kompyuta yangu kutuma barua pepe. Pia kunazo michezo wakati umechoka sana naweza kutumia kompyuta kufanya michezo pale ndani ya kusisumua. Nazo kunazo filamu ambazo unaweza kuona kwa kompyuta na unaweza kuona wakati unataka kutulia. Pia kompyuta huwa natumia kufanya branding au printing. Nikitaka kuprint mambo mingine, nikiwa kwa kompyuta na print inaenda hadi kwa ile material ambayo nilikuwa nataka kuprintia. Kompyuta inafanya mambo mingi sana. Inarahisisha kazi nyingi sana. Hasa za kiofisi. Hata kwa mashambani bado kompyua unaweza kutumia ikakuonyesha mambo mingi ya kuweza kufanya kule shambani kompyuta ni kiifaa cha muhimu sana. Mimi imenisaidia kwa mambo mingi sana hasa za utafiti.

Video unaheza kututazama sehemu mbali mbali siku hizi, unaheza kutazama video kwa mtandao kwa njia mingi sana, unaheza kutumia siku. Nao unaheza kutazama video kubitia runinga ya televisheni, au pia unaweza tumia tarakilishi la kompyuta uweze kuona, na pia kunazo mpaka saa siku hizi za ambazo unaweza weka video na kutazama. Mimi hutazamia video zangu hasa kwa mtandao kwa simu, pia ninatazama kupitia televisheni na pia ninatazama kupitia kompyuta. Hizo ndizo sehemu ambazo huwa natazama natazama video zangu nikiwa mtandaoni bora niwe na wifi.

Ubunifu ni kuwezaku kuona mandhari fulani na kufikiria vile unaweza kurekebisha, kutatua au kuongezea mandhari ambayo umeona. Ubunifu ni talanta ambayo iko kwa watu wengi. Kila mtu akona asili ya ubunifu ndani yake. Kunae mtu akienda mahali, tuseme akienda mahali kame, ukiangalia, anaona tu ukame. Lakini mtu mbunifu ataangalia na aone ni mambo yapi anaeza kufanya katika hiyo sehemu kame na ikawa ni mandhari ambayo inatekeleza au inafanya maajabu. Kuna wengine wakienda mahali ambapo kuna matope nyingi au ni kwa swamps akiangalia hayo anajiuliza sasa huku watu wanaishi lakini mtu mbunifu ataangalia aseme ni nini mzuri na mahali hapa lazima kuwe na kitu mzuri kwa hivo atakuja na ubunifu aone ni vipi anaeza kufanya. Mandhari hayo ya badilike. Mimi nikijiangalia naona niko katika wale watu wabunifu. Naona mambo ambayo watu wengi hawaoni. Na ninapenda sana kubadilisha hali ya mambo au hali ya vitu ata hali ya watu kupitia ubunifu wangu. Ubunifu unaweza kuwa wakiteknolojia. Unaweza kuwa wa maarifa. Unaweza kuwa pia wa wasia kuelezea watu mambo kadha wa kadha ambao hawajui waende vipi waanze vipi. Mimi najivunia kuwa mbunifu katika upande wa wasia wakuongea na watu. Kunao watu ambao wakijiangalia wanaona kana kwamba wamefika mwisho wa maisha. Lakini mimi nikiwaona ninaona kwamba ndiyo mwanzo na wanauwezo wa kufanya mambo makubwa na kubadilisha maisha yao. Kwa hivo mimi ni mbunifu upande huo nabuni na kujua vile nazungumza na watu na pia hiyo ya wasia kuzungumza na watu na kuwaelewa. Inanisaidia kujua vile inashughulika na wenzangu au watu. Pia nina ubunifu wa kawaida tu wa kuangalia sehemu. Nikiangalia kule watu wanasema hakuna kitu kizuri kinaweza kuwa inaweza kuchora ramani au katika kwa kichwa au hata kwa pahali. Na nikasema hapa tunaweza weka kitu fulani fulani na kikawa cha kawaida. Kwa hivyo najiona mtu mbunifu na wabmaana sana katika jami.

Kuandika ni muhimu sana. Kwa sababu wakati unaandika jambo, huwa unaweza kurudi kuiangalia na utaiona. Tena, wanasema, chochote ambacho hakijandikwa, hakina kumbu kumbu. Kwa hivyo, kuandika, uwa inasaidia kuweza kuweka Communication, au maneno ambayo mambo ambayo ulitaka kuwa ya kukumbuka au yawe na ushuhuda badae. Kuna, aina tafauti tafauti ya uwandishi. Kitambo, kulikuwa na kitu kinaito typewriter. Siku hizi, bado tunatumia kuandika kwa mikono na pia kwa kompyuta. Sasa kuandika naomba maji. Kuandika, kwa mkono ni inasaidia sana. Kwa sababu wakati unaandika, kuna vila unashika yale maneno na unaelewa, lazima unakili kwa akili, dioiweze kuiandika chini. Kwa hivo, inasaidia katika retention au kukumbuka. Mara kwa mara, nikiandika kwa mkono, huwa ni jambo ambalo ningetaka sana nilikumbuke. Kwa sababu, nikiandika na mkono wangu, ona uki. Lazima iwe imekonnect na akili. Kuandika kwa kompyuta, naweza kuandika nikiangalia zile maneno ambayo natakiwa kuandika bila kutafakari au kujali kwa sababu kuandika kwa kompyuta ni tafauti. Unaweza ata kuzungumzia kompyuta, ikaweza kuna akili maneno, ikajandikia mwenyewe. Tena ni haraka sana. Lakini, kama ni kitu ambayo ulitaka kukumbuka, unaeza kosa kukumbuka kwa sababu, unaeza zungumzia kompyuta, ikafanya kuandika. Sasa, nikitaka kazi ya haraka, huwa napenda kuandika kwa kompyuta. Kazi ambayo inatakikana kwa dharura, ndi unaandika kwa komputer. Wa, kwa mambo ya kuandika kwa mkono, niandika hasa kama ni jumbe ni napokea, niandika kwa note book yangu, au kwa kitabu yangu yoyote, au ata kama ni kwa dayari, uwanapenda ni kiandika na mkono yangu kwa sababu ni jambo na fikiria nikieka chini. So, kwa hii swali, unapenda kuandika kwa mkono au kompyuta, inategemea. Lakini sana sana hizi siku kompyuta inabidi. Kwa hivo napenda niandike na kompyuta kwa sababu ya kupunguza wakati na kuharakisha mambo.

Msimu huu wa januari umekuwa na jua kali sana. Jua lilianza tangu tarehe moja, saa hizi tuko tarehe ishirini na tatu, ishirini na mbili, na jua inawaka kweli kweli. Mimi hujikinga na jua kali kwa njia tofauti tofauti. Cha kwanza napenda kufanya kazi yangu mapema kama jua halijachomoza nje. Wakati wa asubuhi hata jua ikitokea, huwa siyo kali sana. Kwa hivyo napenda nimalize majukumu yangu mapema ili jua lisinichome. Pia, wakati wa mchana, wakati wa mchana nikiwa nyumbani, huwa nafanya kazi kwenye kivuli cha mti. Kunazo miti ambazo tumepanda nyingi na nikiwa na kazi kama vile kutengeneza maharagwe au mahindi huwa nakaa chini ya mti ambapo hakuna jua kali sana. Maji pia nakunywa kwa wingi ili nisiweze kuhisi kiu au kuwa dehydrated kwa sababu ya jua kali. Na katika ngozi yangu huwa napaka sunscreen mara moja moja ili kujikinga na jua kali. Wakati mwingine huwa tunaenda mchezo na huu jua kali kwa hivyo ni muhimu ujue vile utajikinga ndiyo ngozi yako isichomeke sana na pia usichomeke kwa ngozi yako. Sasa huwa napaka sunscreen ambayo kwa uso wangu na mikono sehemu ambazo zinaonekana ndiyo nisihisi jua kali sana au idhuru ngozi yangu. Jambo lingine mimi hufanya ni kutumia kofia. Ninazo kofia za aina nyingi ambazo zinanisaidia. Nikivaa sihisi jua sana. Ikinifuata sana. Na wakati ninakaa kwa meza kama ni wakati wa mchezo. Na kuna mambo ambayo naandika analysis na jua inawaka sana, huwa natumia mwavuli. Mwavuli iko hapo na mwavuli iko hapo na natumia mwavuli kuzuia jua kali kwa sababu hata kuandika kwa meza kukiwa na jua kali itakuwa ni inasumbua huoni vizuri, sasa lazima uwe na mwavuli. Zaidi ya kuongezea pia ni kuvaa zile miwani ambazo zinasaidia kupunguza ukali wa jua. Yaani ma ray band ama yale ya kusoma photochromatic, yenye zinakuwa na photochromatic inasaidia kulinda macho kutokana na makali ya jua. Ukitembea ama hata ukiwa pahali popote inafanya hauoni jua ikiwaka sana.

Asubuhi mimi huamka kuanzia saa kumi ya usiku. Saa kumi asubuhi naamka huo wakati kwa sababu ni wakati wangu wa kuomba. Huwa napenda nikiamuka nasoma biblia na ninaingia katika maombi ikifika saa kumi. Na moja na nusu natayarisha maji ya mtoto wangu kujitayarisha kuoga kwenda shule. Akishamaliza na kuondoka kuenda shule. Ninarudi tunaomba na namzindikisha anaenda zake shule. Akisha kuenda ninarudi na kutengeneza breakfast au chai ili wale ambao wako waweze kupata iko tayari. Baada ya hapo, ninajitaharisha kwenda kazini na vitu vyangu ambazo nilikuwa nimetayarisha, ninaweka kwenye begi yangu, kisha, ninaondoka. Mara kwa mara asubuhi huwa kwa sababu ya haraka, sikuli vizuri huwa hata sisikii njaa kwahivo. Huwa tu ninaenda ile chai yangu ninaieka kwenye kibuyu au tamusi flask. Niende nikinywa pole pole nikifika kazini kwa ofisi. Nikifika kwa ofisi najisajili kwamba nimefika mimi ni mtu napenda kufika kwa saa. Zipendi kuchelewa kwa hivyo najiandikisha nimefika kazini. Ninaangalia kazi zangu nakusalimia wenzangu kisha ninatafuta nafasi yangu ninaenda kukaa kwenye disk yangu kutayarisha kuangalia kazi yangu. Ukifika wakati wa saa mbili na nusu au saa mbili kulingana na Vile Meneja anataka tunaingia mkutano. Na kupanga kazi ya siku. Hivo ndivo asubuhi yangu huwa. Kwa siku ya kwenda kazini.

Kuamka kwangu kunalingana sana na majukumu ambayo niko nayo hiyo siku nyingine mara mingi inategemea kama ni wikendi huwa na naweza kulala kiasi na niamke hata kitu kama saa mbili au saa tatu kwa sababu ya uchovu wa wiki. Lakini siku ambazo ni za kuenda kazini kama Monday hadi Friday huwa naamka mapema. Na kuamka kwangu ni mapema. Mapema ya kuanzia saa kumi ya usiku. Ili nianze kujitayarisha kuenda zangu kazini. Usiku mimi huwa tu naamka kuenda msalani maybe kujisaidia. Lakini usiku ninalala mapema. Wakati mwingine kama niko na ndoto mbaya ama tu kuna kitu inanisumbua ndio huwa naamka. Lakini wakati wangu kabisa wa kuamka ni mapema asubuhi hasa kuanzia saa kumi ya asubuhi.

Maziwa ni nzuri sana. Maziwa huwa kuna ile maziwa freshi na kuna ile maziwa ambayo ni ya kuganda. Maziwa yote sisi kama jamii huku Kenya tunaienzi sana. Ni chakula chetu cha kienyeji ambacho tunajulikana nacho. Kwa hivo maziwa ni cha maana sana na ni nzuri. Mimi napenda maziwa. Na ninapenda maziwa yote, maziwa ile freshi, ambayo ni baridi, naipenda. Pia napenda maziwa yale yaliyogandishwa. Maziwa lala, ni tamu sana. Nyumbani huwa tunatengeneza maziwa ya kini. Jamii ambayo inaitwa mursik. Ni maziwa tamu sana ambayo huwa inawekwa kaa nyeusi. Niweze kuongeza ni tamu.

Kusafiri ni bora sana. Mimi kwanza napenda sana mambo ya kusafiri. Kusafiri, unaweza safiri kwa gari, unaweza safiri kwa ndege, unaweza safiri kwa gari la moshi. Unaweza safiri kwa meli. Na pia unaweza safiri hata ukibebwa na manyama. Unaweza safiri, kama vile ngamia. Tu ambacho, ilinifurahisha sana. Kwamba nilipata nafasi siku moja tukiwa kazini, kusafiri kwa ndege. Hiyo ilinifurahisha sana kwa sababu kwa miaka mingi sana nilitamani niweze kusafiri kwa ndege. Ilikuwa ni wakati wa msimu wa Disemba ambapo tulikuwa tunaenda kufunga kazi kwa sherehe kule pwani. Tukalipiwa ndege na nikapanda. Kwa hivyo, vile nimeulizwa kama nimewahi kupanda ndege, nimeshapanda ndege. Nikienda kule Mombasani. Ilikuwa safari ya kufana na safari ambayo sitawahi kuisahau. Nikasikia vile watu ambao wanapanda ndege huwa wanasikia. Japo lilikuwa safari fupi, nilifurahia sana kwa sababu ilikuwa tulikuwa hewani kwa muda wa dakika arobaini na tano, na tukashuka kule Malindi Airport.